Kabla nianze kazi mimi hua kwanza naangalia taarifa za siku ninini ambacho nafaa kufanya, nafanya kupanga kazi yangu kutoka ninini kina umuhimu kwanza, ndio naanza na hicho na nikiendelea na chizi kina umuhimu wa chini kwa hivo nitasema kwanza naanza kujipanga, ninini ambacho nafaa kufanya na napanga umuhimu wa hiyo kazi yote halafu naanza na ile iko na umuhimu wa juu naenda nikimaliza hadi yenye iko na umuhimu wa chini.